Sifa nzuri za kiongozi moja wenzo ni uadilifu. Ngozi mzuri hufuata misingi na maadili. Hana upendeleo na huwa mwaminifu. Katika maamuzi yake ako na uamuzi dhabiti ana uwezo wa kufanya maamuzi kwa wakati bila kusita kupima hatari na maslahi ya kundi uwasilishaji mzuri anaweza kuwasilisha maoni. Maono na mwelekeo kwa uwazi pamoja na kusikiliza maoni ya wengine.

Napenda kujihusisha na jamii kwa njia zinazoleta mabadiliko hata kama ni madogo. Mara nyingi hujitolea kwenye shughuli za usafi wa mazingira kama kupenda miti na kukusanya taka hasa wakati wa kampeini za kijani. Pia napenda kushiriki katika miradi ya kusaidia watoto shuleni. Kama kutoa vitabu, sare au hata kuwasaidia kwa masomo ya jioni hasa masomo ya sayansi na lugha.

Ninaishi mombasa kwenye jiji lenye mchanganyiko wa tamaduni na historia ni mahali pazuri penye joto la mwaka mzima na hewa ya bahari na nipahali ya kustarehe kila siku mtaa wangu ni wenye shughuli nyingi unaweza kusikia sauti za biashara mgari ya kipita watoto wakicheza kwenye mitaa kila kona kuna duka dogo au baa ndogo zinazo uza chakula cha kawaida kama mishikaki viazi na samaki fresh kutoka baharini.

Napenda kwenda senema, mara moja au mbili kwa mwezi, kulingana na filamu mpya zinazotoka na mda nilioko nao. Si kila wiki lakini siku nikhisi muda wa kutaka big screen, popcorns na sound system kali, basi napanga siku maalum, especially weekends. Mara nyingi huenda na marafiki kwa sababu part of fun ya cinema ni ile, discussion, baada ya movie, mwana vile plot tiligiu kagafula au huyo character alitucheza vibaya. Kuna hii excitement ya kuwatch. Kitu kipia na kushare reaction life.

Mwezi ninaopenda zaidi ni disemba, zaidi ya miezi mingine, sababu ni nyingi. Kwanza ni disemba ni mwezi wa holidays na mapumziko. Nakupa chance wa kupumzika baada ya kazi, au masomo ya mwaka mzima, pia ni wakati wa famili, na marafiki sherehe, mila ya pamoja, na furaha ya kumaliza mwaka.

Ujuzi ninaohitaji kuimarisha moja wao ni, ujuzi wa kifedha yani financial literacy. Ujuzi wa kuwekeza wa kubudget, tukiwa na malipo ya kila mwezi na kupanga savings. Hii ni muhimu sana kwa kujitegemea mapema. Pia ujuzi wa kiteknolojia yani tech skills, programu za computer coding au hata design. Dunia inabadilika haraka na skills hizi zinasaidia kuboresha competitiveness na opportunities.

Ndiyo. Napenda kucheza michezo ya ubao, napenda michezo kama ludo, scrabble, monopoly au chess. Kila mchezo una vaibu yake, ludo na monopoly ni fan sana na marafiki, unacheka kustrategize na kushindana kwa friendly. Scrabble ina challenge akili. Jaribu kuunda maneno mazuri na kupata point nyingi. Ni kama work out ya brain. Chess pia ni gamer strategy, inakufundisha kupanga moves zako mbele na kutabiria mpinzani.

Tunda langu la kupendezwa ni parachichi na avocado. Napenda parachichi kwa sabubu ni creamy, na ina, ladha yake ya kipekee. Nawezakula fresh kwenye sandwich salad. Au hata kumash kidogo na chumvi na limau. Sasa hapo nimemsaidia. Healthy sana, ina mafuta mazuri, vitamini, na nutrients zinazoongeza energy na afya ya moyo.

Kwanza, napenda kubeba begi za rehusabu kila ninaenda dukani. Yaani, badala ya kuwekea zile plastiki ndogo. Hii inanisaidia sana kupunguza taka za kila siku. Ingine napendelea kunua bidhaa zisizo kununua plastiki kama kutumia chupa za maji za metal au glasa badala ya plastiki. Kutumia vyombo vya mbao au chuma badala ya plastiki pale inapowezakana.

Ndio napenda kutoa sadaka au mchango pale nina poweza sina kiasi cha pesa ya kubwa lakini mara kwa mara huchangia kidogo kwa familia marafiki au hata kwa jamii yangu kama misaada kwa yatima misaada kwa shule za shule za vijijini na kuchangia kwenye miradi ya jamii kama kusaidia wazee wakati mwingine kutoa mchango wa vitu badala ya pesa kama chakula nguo vitabu au vifaa vya shule.

Chumba ninachopenda zaidi nyumbani ni sitting room au sabule. Ndicho chumba chenye vibes za utulivu na joto la nyumbani. Mahali ambapo kila mtu hukutana kuongea kucheka kupumzika baada ya siku ndefu. Nikipanda sofa laini najikuta tu nikiwa relaxed. Hasa nikifungua dirisha upupo wa bahari au jioni ya baridi inapovuma taratibu.

Kwanza napanga ajenda au topics ambazo zitajadiliwa kwenye mkutano, hii inanisaidia kuwa na maelezo tayari ya kushiriki mawazo kwa uthibiti. Mwara nyingine huandaa notes au points muhimu ambazo nataka kuzungumzia ili nisisahau kitu muhimu au kupoteza flow ya mazungumuzo. Pengine pia napanga vifaa vyangu kama laptop, pen, notepad au documents muhimu.

Ndio, napenda kuweka picha zangu kwenye mitandao ya kijami marachache lakini kwa uangalifu. Napenda kuweka picha ambazo zina onyesha memories nzuri furaha au matukio muhimu. Kama kusafiri, kusheherekea birthday au moment na marafiki na familia. Siwezikuweka kila picha lakini napenda kuchagua zile zinazofaa na zenye story nzuri.

Mara nyingi siku ya mwisho wa mwaka napanga, kujaribu kumalizia mwaka vizuri, kupanga reflection ya mambo mazuri na changamoto za mwaka uliopita, kuandika goals za mwaka mpya. Hii inanisadia kuwa na mindset mzuri kuingia mwaka mpya. Usiku wa new year napenda kusherehekea na marafiki na familia, tukiweka vaibu ya muziki, kucheka, kushiriki chakula na kusherehekea kwa cheers kidogo pale midnight.